Hii swala mzuri sana zaidi lakini kwa mimi napendelea mahali penye kimya kwa sababu mahali kuna kelele huwa inafanya akili yangu isifikiriale na kufanya mambo vizuri kwa hivyo ukiniuliza ile mahali napenda mimi napenda mahali kuna kimya zaidi kuliko mahali kuna kelele asanti.

Kusema tu ukweli, mimi napendelea sana kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu kusoma huwa na pitia kwenye zile vitu wameandika ni rahisi sana. Kusoma napenda kwa sababu huwa inanifunza mambo mengine mapya kuliko kuandika kwenye nitatoa maoni yangu, asante.

Ujuzi ambao ningependa kujifuza kwa sasa ni ujuzi wa kuedesha gari. Niko na ujuzi kidogo sana lakini sijaweza kuenda shule kupata yule senzi. Kwa hivyo niko na mpango nimeweka niende shule nipate ile senzi ndio niliweze kupata hii ujuzi ya kuendesha gari.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana, kwani pwani ni kuzuri, kuna maji ya kuogelea bahari, kuna kuogelea kwenye bichi, napenda kuenda pwani na nitaendanga kila mwisho wa mwaka wakati wa sherehe Christmas, nikona mpango hii mwaka pia ya kuenda na familia yangu, asanti.